Ndiyo nimewahi kufanya yoga na imekuwa uzoefu mzuri sana. Yoga imenisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya mwili. Kupitia mazoezi ya kupumua na kunyoosha misuli, nimejifunza kuwa mtulifu na kujitambua zaidi. Yoga hunipa nguvu mpya na hunisaidia kuanza siku nikiwa na amani ya ndani.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Hasa ninapokuwa na muda wa mapumziko kuenda sinema hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia hadithi mpya na kusahau mawazo ya kila siku. Mara nyingi huenda na marafiki au familia. Jambo linalofanya uzoefu uwe wa kufurahisha zaidi na wa kukumbukwa.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwngine ni kuwa ajiamini na asikate tamaa kirahisi. Maisha yanachangamoto nyingi lakini kila changamoto hubeba funzo muhimu. Ni vyema kuweka malengo, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na subira. Pia ni muhimu kujali afya ya mwili na akili, kusikiliza ushauri mzuri na kuzungukwa na watu wanawakutia moyo ili kufikia ndoto zako.

Napendelea zaidi kunyoa kuliko kuvaa ndevu, kwa sababu kunyoa hunipa hisia ya usafi na nadhifu. Mtu aliyenyolewa huonekana mtulivu na mwepesi kujitunza. Hasa katika mazingira ya kazi na jamii. Pia, kunyoa huraisisha kutunza ngozi ya uso na hupunguza usumbufu unaoweza kusababishwa na ndevu zisizotunzwa vizuri. Hata hivyo, ninaamini kila mtu ana uhuru wa kuchagua kile kinachomfaa. Wapo wanaopendeza sana wakiwa na ndevu. Hasa wanapozitunza kwa makini. Jambo la muhimu ni usafi, kujiamini na kujithamini bila kujali mtindo unaouchagua.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka vipau mbele kulingana na umuhimu wa kazi. Mimi huandaa orodha ya majukumu ili kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwa wakati. Pia, mimi hujitahidi kuepuka usumbufu usio wa lazima kawa matumizi ya simu bila sababu. Kugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo hunisaidia kumaliza bila presha. Zaidi ya hayo, mimi huhakikisha nachukua mapumziko mafupi ili kurejesha nguvu na umakini. Nidhamu ya muda hunisaidia kuwa na ufanisi, kupunguza ucheleweshaji na kufanikisha malengo ya kazi kwa ubora na kwa wakati unaofaa.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii inayolenga elimu bora kwa wote, hasa watoto na vijana, elimu itawasaidia kujitegemea na kufanya maamuzi sahihi maishani. Pia, ningependa kuona kuboreshwa kwa huduma za afya ili kila mtu apata matibabu kwa urahisi bila ubaguzi. Maendeleo katika ajira na ujasiri ya mali ni muhimu ili kupunguza umaskini na kuongeza kipato cha familia. Zaidi ya hayo, jamii inahitaji kuimarisha maadili mema ushirikiano na kueshimiana. Kupitia maendele haya, jamii itakua salama, yenye amani na yenye mstakabali mzuri kwa vizazi vijavyo.

Napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kutumia kompyuta, lakini kila njia ina faida zake. Kuandika kwa mkono hunisaidia kukumbuka vizuri mawazo na kunifanya nijikite zaidi katika kile ninachoandika. Pia hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kupanga mawazo taratibu. Kwa upande wa kompyuta ni rahisi, haraka na hunirusu kuhariri kazi bila shida. Kompyuta hufaa zaidi kwa kasi ndefu na rasmi. Kwa ujumla, mimi huchagua jia kulingana na haina ya kazi nilionayo. Mchanganyiko wa njia zote unisaidia kuwa na ufanisi na ubora katika uwandishi wangu.

Napenda zaidi kutumia upepo wakawaida kuliko Ac, hasa nyakati ambazo hali ya hewa si ya joto kali sana. Upepo hunipa hisia ya asili na hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Pia nirafiki kwa mazingira na hunisaidia kupunguza matumizi ya umeme. Hata hivyo, wakati wajoto kali sana, Ac huwa muhimu kwa sababu hutoa baridi ya haraka na hunisaidia kuendelea na kazi bila kuchoka. Ninapenda kutumia Ac kwa kiasi ilikuepuka mathara ya kiafya kama mafua kwa ujumla. Huchagua kati ya upepo na au Ac kulingana na hali ya hewa mazingira niliopo na mahitaji ya wakati huo.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufanya utafiti na kuelewa vizuri malengo yake. Mimi hutambua mahitaji, muda unaohitajika, na raslimali zitakazotumika ili kuepuka changamoto sisiso za lazima. Baada ya hapo, mimi kupanga hatua za utekelezaji na kugawa majukumu kwa mpangilio unaoeleweka. Pia, mimi huweka ratiba na vigezo vya kupima maendeleo ya muradi. Mawasikiana mazuri na washiriki wengine ni muhimu, ili kila mtu afahamu wajibu wake. Hatimaye mimi hufuatilia maendeleo mara kwa mara na kufanya marekebisho pale inapobidi ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi na kwa wakati.

Asubuhi mara nyingi napenda kula chakula chepesi lakini chenye lishe. Kwa kawaida, hula chai ya maziwa au chai ya tangawizi, ikifwatwa na mkate wa ngano au chapati. Wakati mwingine mimi huongezea mayai, au viazi vitamu, ili kupata nguvu zaidi kwa siku. Pia, napenda kula matunda kama ndizi ama machungwa, kwa sababu husaidia kuimarisha afya na kuongeza nguvu. Kula kifungua kinywa hunifanya nijisikie tayari kuanza shughuli za siku bila uchovu. Huwa nahakikisha sifanyi haraka kula. Bali nachukua muda wangu, ili kufurahia chakula na kuupa mwili virutubisho vinavyohitajika.

Mafanikyo nilio pata kazini ni mengi na yame nisaidia kukua kitaaluma. Kwanza nimeweza kumaliza miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora, jambo ambalo limeimarisha imani wateja na wenzangu. Pia nimejifunza ujuzi mpya kama kupanga ratiba kwa ufanisi, kushugulikia changamoto za gafla na kuwasiliana vizuri na wenzangu. Pia juhudi zangu zimeweza kuongeza tija kazini na kuleta matokeo chanya kwa timu nzima. Mafani kio haya menipa motisha zaidi, kujiamini na kujua kwamba kazi kwa bidii na nidhamu huza amatunda. Hii imenifanya nithamini sana juhudi zangu kazini.

Kila siku ninajitahidi kufanya mazoezi ili kuweka mwili wangu afya na nguvu. Napenda zaidi kukimbia na kufanya mazoezi ya jimu kama kunyoosha misuli na mazoezi ya nguvu. Kwa kawaida, mimi hufanya mazoezi mara tatu hadi nne kwa wiki, lakini wakati mwingine ni ya jiri pia na michezo midogo kama mpira au kurusha mpira. Napenda kufanya mazoezi ya asubuhi mapema kwani hunisaidia kuamka vizuri kuongeza nguvu na kuwa na mtazamo chanya wa siku nzima. Baada ya mazoezi, nahisi furaha, kupumzika kwa akili na mwili wangu kuwa na nguvu. Mazoezi yamenisaidia pia kudumisha nidhamu na afya bora ya mwili na akili.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa heshima, uwazi na ushirikiano. Kila siku nahakikisha tunashushirikiana katika kazi na kubadilishana mawazo hili kufanikisha malengo ya timu. Napenda kusikiliza mawazo yao na kutuwa msaada pada wanapoitaji kwani wasiliano mazuri huimarisha usiano wakikazi. Pia, ninahakikisha mawasiliano yangu ni ya heshima hata wakati tunashugulikia changamoto hao kutokubaliana. Kutumia njia tofauti za mawasiliano kama hujumbe mfupi barua pepe hao mekutano ya huso kwa huso usaidia kila mmoja kuelewa majukumu ya vizuri. Kujumla mawasiliano yangu na wenzangu ni ya kirafiki, yenye uwazi na yenye kuimarisha mshikamano wakikazi.

Nina uwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa uwangalifu. Kila siku, mimi huweka ratiba inayawezesha kufanikisha majukumu ya kazi na pia kupata muda wa kumzika na familia. Napanga vipaumbele vya kazi hili kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika bila kuchelewa. Pia, mimi hujizuia kuingiza matatizo ya kazi katika muda wangu wa kibinafsi. Ili nipate muda wa kujitunza na kufurahia maisha. Mara nyingine, mimi huweka mipaka ya kutumia simu au barua pepe za kazi nyumbani. Njia hii inanisaidia kuwa na maisha yenye usawa, afya njema na akili na mwili na furaha binafsi pamoja na wafanikio kazini.

Napenda sana kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na raha. Wanaweza kuwa wangalifu, wenye ubunifu na wanajifunza haraka Jambo linalonifanya nijifunze pia. Napenda kushiriki nao michezo ya ndani na ya nje. Kama kukimbia, kucheza mpira au michezo ya kitamaduni. Kucheza na hao kunasaidia kuimarisha uhusiano na kuwafundisha maadili mema kwa njia ya kufurahisha. Pia, kunatoa fursa ya kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku. Baada ya kucheza na watoto, nahisi furaha na utulivu wa ndani. Ninashukuru kwa wakati mzuri na wathamani unaoshirikiana na kikazi kipya.

Ili kujitunza, ninafanya mambo mbalimbali ya nasaidia hafe ya mwindi na hakili. Kila siku ninajitahidi kula chakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi kama kukimbia. Pia, nahakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku ili mwili wangu upumzike na akili yangu ibaki tulivu. Ninafanya pia shunguli za kupumzika kwa kusoma vitabu au kusikiliza mziki, ambazo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo huwa na muda wa kufurahia, familia na marafiki kwani uhusiano mzuri huchangia furaha binafsi kujitunza kunanisaidia kuwa na afya bora na furaha ya kweli.

Ninapenda sana kunywa maziwa kwa sababu hunisaidia kukua na kuwa na afya njema. Kila asubuhi, mimi hunywa huwa na kikombe cha maziwa kabla ya kuanza shughuli za angu. Maziwa hunipa nguvu, hunisaidia mifua yangu kuwa imara na hunifanya nijisikie nadhifu. Wakati mwingine, hujumuisha unga wachai au sukari kidogo ili kuongeza ladha. Pia napenda kutumia maziwa kwenye chakula kama vinywajivya asubuhi au kwenye mlo wa milo ya unga na matunda. Kunywa maziwa pia kunanifanya nijisikie mtulivu na furaha hasa wakati wabaridi. Hii ni tabia ambayo ni mejenga utotoni na bado inaendelea kunisaidia kila siku kuwa na afya bora na nguvu za kufanya kazi zangu.

Napiga picha mara nyingi kulingana na wakati na hafla zinazo jitokeza. Wakati ninaenda kwenye matembezi, sherehe, au safari za familia, napenda kuchukua picha ili kukumbuka kumbukumbu nzuri. Pia napenda kupiga picha za mazingira, maua na mandhari ya asili. Kwani hunifanya nijisikie karibu na urembo wa dunia. Kwa kawaida, napiga picha angalau mara mbili au tatu kwa wiki, lakini wakati mwingine ninapokua ni na halfa hafla maalumu, napiga mara nyingi zaidi. Picha hizi hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kushirikisha na marafiki au familia. Bada ya kupiga picha, napenda kuhariri kidogo ili ziwe nzuri na kuepuka picha zisizo na maana. Kupiga picha kunanifaya nijisikie furaha na mbunifu.

Napenda sana kucheza ngoma kwa sababu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie furaha. Napenda ngoma za kitamaduni na pia zile za kisasa, kwani kila moja hutoa hisia tofauti na hunifanya nijisikie kuunganishwa na wengine. Mara nyingi napenda kucheza ngoma katika sherehe, mikutano ya familia au ghafla za shule. Kucheza ngoma kunanisaidia pia kuwa na afya bora kwa kuwa ni aina ya mazoezi ya mwili hii hutoa nafasi ya kujieleza kihisia na kithamani Baada ya kucheza, nahisi furaha mwenye nguvu na mtazamo chanya wa maisha ngoma ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Napenda kuzungumuza kuhusu siasa mara kadhaa hasa ili kuelewa matukio ya nayojitokeza nchini na dunia kwa ujumla. Siasa ni muhimu kwa maisha ya kila mtu kwa sababu huchangia uongozi bora, sheria na maendeleo ya jamii. Napenda kushirikiana na wenzangu kwanjia ya mazungumzo yenye heshima, kuepuka mizozo na kuelewa mitazamo tofauti. Wakati mwingine, mazungumzo haya unisaidia kujifunza kuhusu haki za wananchi, mfumo wa serekali na jinsi ya kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kijamii. Hata hivyo, mimi hupendelea pia kuzingatia muda na mahali sahihi ili mazungumzo ya siasa yasije kuwa chanzo cha msongo wa mawazo au mabishano ya sio na maana.

Ndiyo, ninavaa miwani mara nyingi, hasa ninapokuwa kazini. Miwani unisaidia kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali wa jua au mwanga wabandia unaoweza kuumiza macho. Pia, ninavaa miwani ya kusoma wakati mwingine ili kuona vizuri vitabu na kompyuta bila kuchoka macho. Miwani pia hutoa mtindo wakuongeza kujiamini, hasa wakati wamekutana au sherehe za kijamii. Kira siku huwa na miwani maalumu kulingana na shuguli ni nazofanya kama miwani ya jua hau miwani ya macho. Kuvaa miwani ni sehemu ya maisha yangu na kuna nisaidia kuwa na macho yenye afya na mtanzamo mzuri.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kutuliza mawazo na kufikiria kwa utulivu. Katika kimya, naweza kusoma, kufanya kazi au kufuraia wakati wa mapumziko bila usumbufu. Mahali pa kimya pia hufaa kwa mazungumzo ya ndani na kujitambua binafsi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda mahali pa kelele, hasa pale kuna sherehe au afla za kufuraisha, Kwani kunanipa furaha na hisia za kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, napendelea kuchagua mahali kulingana na hali ya moyo wangu na shuguli nazozifanya. Kimya, husaidia umakini na utulivu huku kelele zikileta furaha na musisimuko.

Ndiyo, nimewahi kulima na uzoefu huu umenifundisha mambo mengi kuhusu kazi na uvumilivu. Nilipanda mboga mbalimbali kama viazi, nyanya na sukuma wiki. Kulima kunahitaji nidhamu, muda na kujitolea. Kwani mimea inahitaji maji, chakula na uangalizi wa mara kwa mara. Pia kulima kuna nifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine pale inapohitajika. Nimefurahia kuona mimea ikikua na kutoa matunda. Jambo linalonipa furaha na kuridhika. Pia imenisaidia kuelewa thamani ya chakula na kazi ya mkulima. Kulima ni uzoefu mzuri unaolea uvumilivu furaha na ustadi wa maisha.

Wakati wa mgongoro na mtu, kwanza hufanya jitiada za kutulia na kusikiliza upanda wa pili kwa makini. Mimi hujitahidi kuelewa tatizo kwa heshima bila hasira kisha mimi hujaribu kuzungumza kwa maneno yenye heshima na uwazi. Kueleza hisia zako mbila kumukosoa mtu mwingine. Mara nyingine, mimi hupendekeza suluhisho la pamoja au kupumzika kidogo kabla ya kuendelea na mazungumzo. Pia, mimi hujua wakati wakusamehea na kusahishisha makosa pale inapohitajika. Njia hii husaidia kudumisha uhusiana mzuri, kuepuka mabishano makubwa na kupata suluhisho la amani. Kufanya hivi kunanisaidia kuwa mtulivu, na mwenye hekima katika kushugulikia migongoro ya kila siku.

Wakati wa baridi kali, mimi hufanya mambo mbalimbali ili kubaki joto na mwenye afya njema. Kwanza, mimi huvanla nguog za joto kama koti, skafu na glavo. Mimi hupenda kunywa vinywaji vya moto kwa kama chai au kaokao ili kunipa joto ya ndani ya mwili. Pia, huhakikisha nyumba imejengwa vizuri na milango na madirisha yamelindwa ili hewa ya baridi isije kuingia. Wakati mwingine, mimi hufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba ili kudumisha joto la mwili. Zaidi ya hayo, mimi hujiepisha kutoka nje bila lazima ili kuepuka kupata baridi kali. Kisha, mimi hujilinda na chakula chenye virutubisho ili mwili uwe na nguvu za kupambana na hali ya hewa ya baridi.

Ninaposhugulikia mda wa mwisho kwanza mimi ufanya mpangilio wa kazi na kuorodhesha vipaumbele. Mimi huhakisha kazi muimu zinakamilika kwanza ili kuepuka kuchelewa. Pia mimi huchukua atua za haraka bila kupoteza ubora wa kazi. Mara nyingine, hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo hili kuwa rahisi kumaliza kwa mda uliobaki. Mimi hupunguza usumbufu usio wa lazima kama kutumia simu bila sababu hau kuingia mitandao ya kijamii. Zaidi ya hayo, uwasiliana na wengine pale inapohitajika hili kupata msaada na ushauri. Njia hizi unisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuhahikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi.

Usiku, kabla ya kulala, ninafanya mambo kadhaa ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, mimi ninahakikisha nimekamilisha kazi zote muhimu za siku hiyo, ili nisishughulikie mawazo ya kazi usiku. Baada ya hapo, napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki mtulivu ili kutilia akilini. Pia, huandaa mavazi ya kesho na kupanga mikakati ya shughuli za kesho. Mara nyingine huoga na kufuata utaratibu wa kujitunza mwili kama kupaka krimi au kushika ngozi ya uso. Hatimaye mimi hujaribu kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha, jambo linalo saidia mwili na akili kuwa na nguvu na mtazamo chanya wa siku inayofuata.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa, midogo yenye, mazingira ya furaha na utulivu. Mara nyingi, hupenda kuenda na familia au marafiki ili kushirikiana chakula na wakati wa kufurahia. Napenda pia mikahawa inayotoa vyakula vya asili na vyenya ladha nzuri, kwani kunanifanya nijisikie kuridhika. Wakati mwingine, hupenda pia kula katika baa za kahawa au mikahawa ya haraka pala ninapokuwa na shughuli nyingi. Mahali nilipo napenda pia mazingira kuwa safi na ya kirafiki kwani hunifanya nijisikie huru na furaha. Kwa ujumla, kula nje kunanipa nafasi ya kupumzika, kufurahia ladha moja na kushirikiana na wengine.

Kila siku ninajitahidi kunywa angalau gilasi nane za maji ili kuhakikisha mwili wangu unakaa na afya njema maji hunisaidia kudumisha afya ya ngozi kuondoa sumu mwilini na kuhahikisha mwili unafanya kazi zake vizuri Kwa kawaida mimi huanza kunywa maji asubuhi mapema kabla ya kuanza kushughuli za kila siku Pia hufuatilia kunywa maji angalau kila baada ya saa mbili au baada ya zoezi Wakati wa joto au shunguli nzito, huangeza kiasi cha maji ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji kwa utaratibu huu kunanisaidia kuwa na nguvu akili safi na afya bora kila siku.

Napenda sana aina mbalimbali za mikate, lakini hasa napendelea mkate wa ngano mzuri na laini. Huu mkate hunipa ladha nzuri na hunifanya nijisikie kuridhika baada ya kula. Mara nyingi, hula mkate huu na chai ya maziwa au jamu za asili asubuhi. Pia napenda kujaribu aina nyingine kama mkate wa mahindi au mkate wa karanga mara kwa mara ili kubadilisha ladha. Mkate ni chakula rahisi lakini chenye nguvu na husaidia kunipa nishati ya kuanza siku. Kila wakati ni napokula mkate na nahisi furaha utulivu na pia hunisaidia kuwa na nguvu za kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa ni changamoto kidogo kwa sababu tumekua tukitengemea sana. Siku hiyo, ningejaribu kutumia muda wangu kusoma vitabu, kufanya mazoezi na kuzungumza na familia marafiki uso kwa uso. Pia, ningechukua nafasi ya kufanya kazi za mikono kama kupanda mimea au kupanga nyumba. Kuishi bila teknolojia kuna nisaidia kupumzika kutoka mwangaza, wa simu, kompyuta na televisheni na kunanipa nafasi ya kujiunga na maisha kwa utulivu zaidi. Siku hiyo ingekua fursa nzuri ya kujifunza kuwa na subira, kutumia akili kwa ubunifu na kuthamini wakati wa kweli na watu wanaonizunguka.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku nilipomaliza shule yangu ya msingi. Siku hiyo ilikuwa ya furaha na fahari kubwa kwa familia yangu na mimi. Nilijua jitihada zangu ziliwalipa nani mwanzo wa kufuata ndoto zangu. Tukio hili lilifundisha thamani ya bidii, nithamu na kujitolea katika masomo. Pia lilinipa motisha ya kuendelea na elimu yangu bila kuchoka. Kwani niliona matokeo ya juhudi zangu. Siku hiyo pia ilikuwa ya kushirikiana na marafiki na walimu waliokua sehemu ya safari yangu. Tukio hili limebaki katika kumbukumbu zangu kwa mfano wa mafanikio na mwanzo wa matumaini mapya maishani.

Ningependa kutembelea mahali pa kihistoria pa Fort Jesus Mombasa, mahali hapa pana historia ndefu na ni sehemu muhimuya utamaduni wa Kenya. Kutembelea Fort Jesus kuna nipa nafasi ya kujifunza kuhusu historia ya ukoloni, mapingano ya zamani na maisha ya watu waliokuwa wakitawala eneo hili. Pia ni sehemu nzuri ya kuona sanaa za zamani majengo ya kihistoria na kuelewa jinsi maisha yalivyokuwa enzi za zamani. Kutembelea sehemu hii kuna nisaidia kuthamini historia na utamaduni wetu. Zaidi ya hayo ni fursa ya kupigia picha, kufurahiya mantari na kushirikiana na familia na marafiki wakati wa kujifunza mambo maypa.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bluu kwa sababu hunipa hisia ya utulifu na amani bluu huwakilisha anga na maji na kunifanya nijisikia karibu na asili na penda pia jinsi bluu inavyo faa na mavazi mbali mbali vivaa na manthari ya nyumba wakati mwingine hutumia bluu pia kwenye vifaa vya shule au mezani, kwani hunipa motisha na mtazamo mzuri wa akili. Rangi hii pia unisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa hakika, bluu ni rangi ina yonifanya nijisikie furaha, mtulivu na msisimuko mdogo wa ubunifu kila siku, ninapoiona na kutumia katika maisha yangu.

Ndiyo, mara nyingine ninaweka picha zangu mtandaoni hasa kwenye mtandao ya kijamii. Hii hufanyika pale ninapo shirikisha hafla, safari au matukio maalumu na familia au marafiki. Kabla ya kuweka picha, huwakikisha kuwa ni salama na haina habari zinazoweza kusababisha usumbufu. Pia napenda kutumia picha hizi kuonyesha kumbukumbu nzuri na wakati wa furaha katika maisha yangu. Wakati mwingine, pia huwa na picha zinazo husiana na masomo au kazi ambazo ninafanya. Hata hivyo, huchagua picha kwa uangalifu ili kulinda faragha yangu na kuhakikisha zinachangia tu furaha na mawazo kwa wale wanaoziangalia. Kuweka picha mtandaoni kunanisaidia kushirikiana na wengine.

Kinacho nifanya nicheke ni kuona au kushirikiana na watu wakiwa na furaha na ucheshi. Napenda hasa vichekesho vya kirafiki, hadithi za kuchekesha na tabia za wenzangu zinazonifanya nicheke bila kujaribu. Pia, kucheka kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia. Mara nyingine, kuona watoto wakicheka au kucheza kunanifanya nicheke kwa sababu ya furaha yao wanayoonesha. Vicheko vya hali za kawaida za maisha pia vinaweza kunifanya nicheke kwani vinaonesha upendo na ucheshi wa kila siku. Kwa hakika, kucheka ni njia nzuri ya furaha na afya njema.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na imekuwa uzoefu mzuri sana. Nilisaidia katika mashirika ya kijamii kama kusaidia watoto wenye mahitaji maalumu na kushiriki katika usafi wa mazingira ya shule na kijiji. Kazi ya kujitolea imenifundisha kuwa na moyo wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Pia imenisaidia kujenga ujuzi wa kushirikiana na watu tofauti na kuelewa changamoto zinazo wakabili wengine. Kila tukio la kujitolea linanifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa ndani. Kwani najua nimechangia katika maisha ya mtu na jamii. Kufanya kazi ya kujitolea ni njia nzuri ya kuleta tofauti chanya na kuwa na moyo wa huruma.

Ndio, mara nyingine ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu, hasa kwa urahisi na haraka, napenda kutumia njia za malipo za kidigitali kama vile mpesa, kwani hunifanya kununua bidhaa kwa urahisi bila kuhitaji kuenda dukani. Mara nyingi, hununua vitu vidogo kama chakula, mavazi au bidhaa za kila siku. Kabla ya kununua, huchunguza bei na ubora wa bidhaa ili kuhakikisha nimepata thamani nzuri kutumia simu kunanisaidia kuokoa muda, na kufanya manunuzi kutoka nyumbani na kazini Hata hivyo, nahakikisha kutumia teknolojia hii kwa uwa uajibikaji, ili kuepuka matumizi yasio ya lazima.

Napenda wanyama mbali mbali lakini hasa. Napenda paka na mbwa. Paka hunisaidia kupumzika na hunifariji kutokana na tabia zao za upole na kupendeza. Mbwa kwa upande mungine. Hunipa hisia ya usalama na furaha. Hasa wakati wa kujeza nao. Napenda pia wanyama wa porini kama tembo na twiga. Kwani wana mvuto mkubwa na unasaidia kujifunza kuhusu maisha ya wanyama na hasili. Kwa jumla, napenda wanyama wanaonisaidia kujenga urafiki, furaha na mshikamano wa upendo. Kila mnyama ninaompenda hunifundisha subira, huruma na jinsi ya kushirikiana na viumbe wengine kwa heshima na upendo.

Ndiyo, napenda sana mziki wajadi kwa sababu unisaidia kuifadhi utamaduni wetu na kunikumbusha historia ya jamii yetu. Mziki wajadi unanifundisha dhamani za maadili, mshikamano na kushirikiana katika jamii. Napenda hasa ngoma na nyimbo za kienyeji ambazo zinapewa kwenye sherehe, shuleni au hafra za familia. Mziki huu hunifanya nicheke, nicheze na pia hunipa nafasi ya kuunganishwa na wengine kwa furaha. Zaidi ya hayo, kusikiliza na kuimba mziki wa jadi kunanisaidia kupumzika baada ya shuguli nyingi za kila siku. Kwa hakika, mziki wa jadi ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunipa furaha na utulivu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa kina katika taaluma yangu na kuchangia maendeleo ya shirika au shule ninayofanyia kazi. Ninataka kufanikisha miradi muhimu kwa ubora na kwa wakati na pia kusaidia timu yangu kufanikisha malengo yake. Pia lengo langu ni kujenga uhusiano mzuri na wenzangu kuhamasisha maadili mema ya kazi na kuwa mfano wa nidhamu na bidii. Ningependa pia kupata nafasi za mafunzo zaidi ili kukuza ujuzi wangu na kuongeza tija kazini. Hatimaye lengo langu ni kuwa na mafanikio makubwa na kudhibitisha mchango wangu binafsi na pamoja katika maendeleo ya kazi.

Napenda kula wali na ugali lakini kwa kweli napendelea zaidi ugali. Ugali hunipa nguvu na hunifanya nijisikie kushiba kwa muda mrefu. Napenda kuula ugali pamoja na mboga kama sukumawiki, mchicha au mboga za kienyeji na pia na nyama au sukuma wiki. Wali nao ni mzuri hasa ukiwa na maharagwe, ndengu au kuku na hunifaa zaidi wakati nataka chakula chepesi. Kila chakula kina wakati wake kulingana na shughuli za siku. Kwa ujumla vyote viwiili vina ladha nzuri na ni sehemu muhimu ya chakula chetu cha kila siku lakini ugali unabaki kuwa kipenzi changu.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni, hasa katika eneo lenye bahari safi na utulivu. Ningependa kwenda Mombasa au sehemu nyingine yenye mchanga mweupe na mawimbi mazuri. Nikiwa huko ningependa kupumzika, kuogelea baharini, kutembea ufukweni na kufurahia vyakula vya baharini. Ningesafiri na familia, marafiki wa karibu ili kushirikiana furaha na kumbukumbu nzuri. Likizo hii ingekua ya kupumzika zaidi kuliko kutembea sana, ili kuondoa uchovu wa kazi na kurudisha nguvu. Likizo ya ndoto inanipa nafasi ya kutulia, kufurahia mazingira na kujijali kwa upendo.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni raisi na salama zaidi. Mfumo huu nisaidia kufungua simu au kifachangu haraka bila kuandika nenosiri kila wakati. Pia, nahisi uko salama kwa sababu alama ya kidole ni ya kipekee kwa kila mtu. Hivyo, upunguza hatari ya mtu mungine kuingia kwenye tarifa zangu binafsi. Kutumia mfumo wa vidole uniraisishia kulinda tarifa muhimu kama picha, ujumbe na tarifa za kifedha. Zahidi ya hayo ni njia ya kisasa inayokoa mda nakuongeza ufanisi katika matumizi ya teknolojia ya kila siku. Mfumo huu unipa amani ya akili na kunifanya nijisikie salama ni napotumia vifavi angu.

Mfanya biashara bora zaidi ninayemjua ni mfanya biashara wa hapa injini hambaye alianza biashara yake kwa mtaji mdogo na akaikuza pole pole kwa bidii na nidhamu. Ninampenda kwa sababu ni mnyenyekevu, mvumilivu na ana maadili mazuri ya kazi. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuekeza katika jamii kwa kutoa ajira na kusaidia vijana kujifunza ujuzi wa biashara. Kutoka kwake, nimejifunza umuhimu wa kupanga, kuokoa na kutokata tamaa hata unapokutana na changamoto. Ninahisi anafanya biashara kwa uaminifu na uabijikaji. Jambo linalojenga imani kwa wateja. Mtazamo wake unanitia moyo kuamini kuwa mafanikio yanatokana na bidii, subira na maamuzi sahihi.

Wakati mkubwa wa mpira wa besiboli nilio wai kuona ni mcheza waifinali uliwakua na ushindani mkubwa sana. Timu mbili zenyenguvu zilikua zikicheza na kila upande ulionyesha bidii na mbinu za hali ya juu. Kitu chaajabu kilicho tokea ni pale mchezaji mmoja alipo gonga mpira kwanguvu na kupata pointi ya ushindi katika dakika za mwisho. Huanja ulilipuka kwa shangwe na kelele za mashabiki, wakati huo niliisi furaha, sisimuko na mshangao mkubwa. Kufikiria Tukio hilo hu ni kumbusha umuhimu wa kusubiri, ushirikiano watimu na kutokata tamaa hadimwisho wa mchezo. Ilikuwa kumbukumbu ya kipeke inayoniacha na hamasa kubwa kwa mchezo.

Ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki ili kudumisha afya njema. Mazoezi ninayopenda ni kukimbia kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli na wakati mwingine mazoesha ya gym. Pia hupenda kutembea kwa miguu wakati nina muda hasaa asubuhi au jioni. Kufanya mazoezi mara kwa mara hunisaidia kuwa na nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya mwili na akili. Ingawa wakati mwingine ratiba huwa ngumu, hujiitaji kupanga muda wa mazoezi kama sehemu ya majukumu yangu ya kila siku. Baada ya mazoezi, huisi furaha, nguvu mpya na motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu yaliojengwa juu ya heshima, upendo na mawasiliano ya wazi. Huwa nawadhamini kwa sababu wananishauri na kunipa mwongozo wa maisha kulingana na uzoefu wao. Maranyingi, hujitahidi kuwasikiliza na kuwa heshimu, hata ninapokuwa na maoni tofauti. Napenda kutumia muda na kuzungumza na kujifunza kutoka kwa hadithi zao za maisha. Mahusiano haya hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kuungwa mkono. Pia, hunifundisha maadili muhimu kama uvumilivu, unyenyekevu na kuwajali wengine. Kwa hakika, wazee wangu ni nguzo muhimu katika maisha yangu na chanzo cha busara na baraka.